Kwa sasa hivi, naweza sema mchezo ambao napenda ni kusakata rumba. Kwa sababu, unatoka kwa moyo wangu. Hauitaji ugumu mwingi. Napenda kusakata rumba au densi. Nashiriki sana kwa huu mchezo, napokuta watu wanaenda kushindana kusakata rumba. Najikuta niko miongoni mwao kwa sababu huu mchezo. Ni talanta alafu ni afya kwa mwili. Alafu unaleta furaha ya homoni tu ambazo mwili unasikia vizuri zinajiachilia, roho inafraia, hauitaji gharama nyingi kusakata rumba. Inahitaji tu wewe mwenyewe kujitolea bila kuskumwa na mtu yoyote. Ina manufaa mengi sana ispokuwa kwa mwili tu kiakili unakuta umetumbuiza watu kusakata rumba aswa. Ni talanta tena nzuri sana unapata utatumika pale mahala pengi kutumbuiza watu na upate umetunukiwa zawadi kubwa kwa sababu huo mchezo ni mzuri mno kwa mwili na hasa kwa kutumbuiza watu.

Kwele kazi za dharura na zikubali tu bile zinavokuja kwa sababu mingumu kukua na mpango ambavyo mtu wanafaa azishugulikie. Alafu lazima niangalie kama ilo jambo linanitaji zaidi ama alenitaji. Kuna jambo ambalo kama ni la dharura unaezapata mtu pengine amekua mgonjwa nafaa kimbizu ospitali na hana hela na upate ya mini meshikana maali. Ninafanya jambo fulani. Kitu kama ito nikigumu sana, wezi ikata kukimbia pale kusaidia mtu ambaye ni mgonjwa anaitaji msada wako waraka. Kwa hivyo, kabla nikimbie kusaidia jambo wa makazi ya tharura, lazima niangalie inanitaji zaidi. Ili jambo ninaezalifanya nikiwa mbali, ama ninaezacha na nalo, ninaangalianga pandezote mbili, nisipo lishugulikia ni nini litafanyika, nisipo fanya ile kazi ya dharura ni nini itafanyika, na zingatia uzito wake, udogo wake, na inafaa ishugulikiwe aji kwa uwaraka au kwa muda mchache sana.

Kweli, kuzungumzua kampuni ya teknolojia, siwezi chagua tu kampuni juu ya kuchagua, lakini sana ninaipenda kampuni ya Samsung. Samsung ni kampuni ambao nilizaliwa nikapata iko. Hiyo kampuni, wazazi wangu walikuwa wamenunua vyombo vya Samsung: televisheni, tarakilishi. Redio na vifaa vinginevyo. Bado hivyo vifaa vinafanya kwa utaratibu bila shida yoyote. Naiamini sana kampuni ya Samsung kwa sababu vifaa vyake ni vizuri mno. Waweza peleka pale wakona fundi, ata ukihitaji mtu ako kila mahali, wanaweza kutengenezea vifaa vyao bila shida nyingi. Nathamini kampuni ya Samsung kwa sababu hivyo vifaa vyao ni vya umaarufu na jinsi ambavyo teknolojia inazidi kukua, naweza kusema kwa lugha ya kimombo kuadvance, pia wao wanaendelea kusonga nalo. Kwa hivo nathamini sana kampuni ya Samsung.

Swali hili la kupenda kunywa maziwa naam napenda kunywa maziwa sana. Maziwa yako na madini, mazuri kwa mwili. Yanasaidia mifupa, yanasaidia meno kukuwa na ile nguvu ambayo mwili unahitaji. Wakati unahisi kiu ama damu yako inapoenda chini. Utapata daktari aki kuambia enda katumie maziwa. Ama wakati uko na shida ya tumbo unaeza ambiwa uendr ukayanywe yale maziwa ambayo ni mala napenda kunywa maziwa kabisa kwa sababu maziwa ni kitu ambacho ni kizuri maziwa ni kitu ambacho hakina. Hakina ubaya kwa mwili wa mtu ijapokuwa wale ambao tumbo lao haliwezi saga yale maziwa kwa haraka. Lakini kwangu napeda kuyanywa maziwa kila wakati wakati wowote nikipewa maziwa sina shida kwa sababu tena naeza tumia yale maziwa kwa kupika chai, naeza tumia yale maziwa kwa kutia kwa mboga yanaleta ladha tamu, naeza tumia yale maziwa kuandaa mandazi yangu, maziwa naeza ya tumia kufanya vitu vingi au kutengeneza juisi ile ya matunda na nina saga ni kiongezea maziwa napenda maziwa kuliko kitu chochote humu duniani.

Kufua nguo kwa wiki nafua mara tatu, nayo. Siezi kuwa nafua wakati hali ya anga si nzuri. Wakati kuna jua haswa na upepo mkali, hapo ndipo wakati nafua mara tatu kwa wiki. Lakini kukiwa na baridi ile kali ambayo huwezi fua nguo kwasababu utafua upeleke pale nje zinyeshewe zirudi ndani kama zimebadili rangi napenda kufua mara moja. Kwa wiki wakati hewa si nzuri kwa hivo nguo zangu. Kuna jua kali kwa sababu wapata mwili mwili wenyewe watoa uchafu sana mafuta yale ambao wajipaka napendelea sana kufua nguo zangu maratatu kwa wiki. Ndipo sa zisije zikawa nyingi zikanilemea ama wajua watu watumia mbinu tofauti kusafiri. Weza pata umebeba kunguni pale kwako kwa nyumba bila kujua kwa hivo. Naonelea ni vema sana na nina pendelea kufua nguo mara tatu ata ingewezekana kila siku lakini kwa sababu wapata maishani lazima ufanye hili na lile. Kwa hivyo mi hujaribu hili. Ya hewa ni nzuri.

Jinsi ambavyo naimiza ushirikiano katika timu. Kwanza katika timu napenda watu wakijuana vizuri. Kwa sababu unaeza kuwa kwa timu hata ujui mwenzako anaitwaje. Naimiza ushirikiano katika timu kwa sababu timu ambayo watu wameshikana kwa pamoja. Wanaelewana wanajua lengolao iyotimu itafaulu na itaenda mbali. Ushirikiano ningetaka katika lengo ama yale ambao wanataka kupata. Waweze kukaa chini waandike. Wanataka kufaulu ama wanataka kufanya nini. Ndiposa waangalie lile ambalo litafanya wako sane. Ndiposa itakapofika wakati wakutimiza lile lengo iwe raisi mno kueza kufanya liwe jambo la kufikia. Si kuandika tu bali jambo ambalo litakalo fanyika kwaharaka na upesi sana. Kwa sababu wote wanaelewana wanatarget yao ni kutaka kupata kile ambacho wamekinakili chini kwa hivyo jinsi ya ambavo unaimiza usiano katika timu ni watu wajuwane waelewane wajue wanataka kupata nini wasije wakawa natofauti kama upate huyu amelemewa na hapa mwingine anatoka pale anakuja anasaidia siatikwamba mtu moja apewe tu kazi moja afanye pekeake pekeake akazane na ayo sasa unapata na usiano mwema alafu katika ushirikiano kazi ya weza kuwa raisimno.

Spendi kusimamia au kusimamiwa. Kwa sababu wakati unasimimia jambo unafaa ukuwe na umaarufu na uwakika wa hilo tukio. Na ujue sa zingine ukismamia kitu alafu pate watu wanapinga. Uneza jikuta umekasirika wa umeanza kuzungumza ama kurudishia watu vibaya. Tena kwa kusimamia uneza pata mtu wamekusimamia. Huu mtu wamekusimamia na umarufu wa lile jambo na anataka ulifanye vila ambavo unaona alifai kufanywa. Kwa hivo, katikati haya mawili kusimamiwa na kusimamiya ni magumu mno. Inabidi tuseme angalau kuelekeza ama kuongoza ama kufanya kazi kwa pamoja. Naezasema iyo kwangu itakua angalau jambo jema ama kuulizwa nifanye jambo fulani kama nimeambiwa nifanye kulingana na muda fulani ama niambiwe nifanye kulingana na vile ambavyo wao wenyewe wanataka liwe. Lakini isije ikawa ni mimi ni nasimamia na nisisimamiwe sana kwa sababu ni kismamiwa sana ata ntapatwa na woga, ata stata mani kulifanya lila kitu kwa sababu sikila mtu akona ule moyo wakusimamia watu wapata mwingine tuanataka kusimamia jua kutaka umaarufu ama kutaka kutumia watu wengine vibaya.